Mboga ngani unazopenda kula? Mboga ninazopenda kula ni mboga za kienyeji. Kwa sababu zina vitamini ambazo ni nzuri sana kwa mwili. Halafu tena hazina kemikali.

Mfereji gani wa TV unafuata? Mfereji wa TV ambayo ninafuata ni Ayana. Mimi huifuatilia kila siku kwa sababu wahusika wenye wana wako katika hiyo kipindi wanajua kufanya kazi yao ambayo ni msanii na wanafanya kwa vizuri sana.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Naandaa ripoti za kazi kwa kuwanika. Masaa mengine mimi huyanakili kwa tarakilishi. Ama kwa simu yangu ya mkono. Nikiziweka pamoja kila siku. Kila siku baada ya nyingine.

Unapenda kutembea wapi? Napenda kutembea katika mbuga za wanyama pori. Ili niweze kuwaona baadhi ya wanyama, baadhi ya wanyama pori. Na tuweze kuziona na kuzijua zaidi.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni wakati wanapofunga mbao. Wakati wanapongangana na kutoa talanta zao na kucheza kadri ya uwezo wao ili kupata goli. Sasa wakipata goli wao hujihisi vizuri sana. Na pia sisi kama shabiki hujiisi vizuri sana.

Je, umewahi kushiriki mashindano, ndiyo? Nimewahi kushiriki mashindano ya kukimbia. Nilikuwa mmojawapo ya nikiwa shule, shuleni shule ya upili. Nilikuwa mmoja wapo ya wale waliokuwa wanajua sana kukimbia. Kwa hivyo nimawahi kushiriki mashindano ya ukimbiaji.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Nikiwa na marafiki zangu, sisi hupenda kupiga gumzo, kutembea, kujua jinsi ya ambavyo watu wanakaa. Na kutembea soko, tukinunua baadhi ya vitu pamoja.

Ni uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ningependa kuwa nao ni kuwa na kuwa mmiliki, wa mali, au ardhi. Ili niweze kusaidia mayatima, niweze kusaidia wale wasiojiweza, niweze kusaidia wale ambao jamii iliwatenga. Ili nao pia wasikie wako nyumbani, wasikie ni kama kuna watu ambao wanawajali na kuwatunza.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu. Ile kitu sisi hupenda kufanya sana. Ni kutazama runinga pamoja, kutembea kwenye mahoteli, kuenda kwenye sehemu, zilizotengwa ya watu kufurahia. Ili tuweze kufurahia na familia yangu.

Unahifadhi data yako wapi hili ni swali nzuri sana ambalo litasaidia jamii yetu haya unahifadhi data yako wapi mimi huhifadhi data yangu kwenye klaudi.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi si mtu wa kuamka usiku. Wala mimi siyo mtu wa kuamka mapema. Ila inabidi niamke mapema juu ya kazi. Ili niweze kufika kazini kwa muda unaofaa.